Ninakumbukumbu nyingi nzuri za shule, lakini moja ninaeipenda sana ni wakati wa mapumziko nilipokuwa nikicheza na marafiki uwanjani. Tulicheka sana, tukashirikiana vitafuno na kushindana michezo kama mipira wa migu na kuruka kamba. Pia nakumbuka walimu waliokua wakituhamasisha kusoma kwa bidhi na kutuonyesha umuhimu wa nidhamu. Siku za sherehe za shule zilikua za kipeke. Nikiwa na ngoma, mashindano na maonyesho ya vipaji. Kumbukumbu hizi hunifanya ni tabasamu kwa sababu nilijenga urafiki kujiamini na maadili ambayo bado nayatumia hadi leo.

Napenda zaidi upepo wa asili kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na hewa safi. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana AC huwa msaada mkubwa kwa sababu hupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe ya kustarehesha. Kwa hiyo, nachukua upepo wa faraja na kawaida lakini AC kwa nyakati za joto kali.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni mara chache. Huwa nachukua picha nzuri na yenye heshima. Kisha, ninaharakisha mipangilio ya mafaga. Iko salama ili watu ninaowaamini tu wanaweza kuziona. Sipendi kushiriki kila kitu kuhusu maisha yangu. Kwa sababu napenda kubaki na sehemu ya faraja Pia huwa nafikiria kwanza kama picha inaweza kunidhuru badaye kabla ya kuipaki. Kwangu, kuweka picha mtandaoni ni kwa ajili ya kushiriki, kumbukumbu nzuri na kuwasiliana marafiki, si kwa kujionyesha kupita kiasi.

Napenda zaidi kusoma kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunipanua mawazo. Kusoma hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti, kujifunza kutoka kwa wengine na kupata musukumo wa kuandika au kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, pia napenda kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa mawazo yangu ya kihisia zangu kwa uhuru. Kwa hivyo, ingawa kusoma ni chaguo langu la kwanza kuandika kunabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na ya kila siku.

Ningependa sana kutembea mji wa Paris Ufaransa. Mji huu unajulikana kwa uzuri wake historia ndefu au tamaduni wa sanaa. Ningependa kuona mnara wa itife kutembea kando ya mto seine na kutembea makumbusho kama Lovere pia ningefurahia kuonja vyakula vya kifaransa na kushuhudia maisha kila siku ya wakazi wa mji huo. Kwangu Paris ina mchanganyiko wa mapenzi, utulivu, ubunifu, unaovutia sana.

Napenda kula kwenye mikahawa, midogo, ya karibu au vibanda vya chakula vya mtani kwa sababu chakula huwa kitamu na cha bei nafuu. Pia napenda mazingara yao ya kawaida ya kirafiki ambayo unaweza kuzungumza na watu wengine kwa urahisi. Wakati mwengine napenda pia kula kwenye magara manzuri wakati shereha au siku malumu ili kujifrahisha na kupata zoeo tofauti walatha na uduma.